Mimi huwenda maktabani mara chache, hasa pale ninapo hitaji kusoma kwa utulivu, kufanya utafiti, au kupata vitabu maalumu. Wakati mwingine, hutumia pia maktaba za mtandaoni, badala ya kuenda, ana kwa ana.

Napenda mkate wa ngano kwa sababu unafaida nyingi kiafya. Mkate huu una nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia mmengenyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hii hunisaidia kuepuka kula mara kwa mara bila mpangilio. Pia ni mzuri kwa kuthibiti uzito na afya ya tumbo. Ladha yake si tamu sana lakini inamvuto wake hasa ukiwa umechomwa kidogo na kupaka siyagi au kuliwa na chai.

Ninapenda kutazama mpira wa miguu kuliko michezo mingine yote. Mchezo huu unanivutia kwa sababu una ushindani mkubwa mbinu tofauti za uchezaji na hisia kali wakati wa mechi. Hasa timu inapofunga bao. Ninapenda kufuatilia ligi mbalimbali kwa sababu kila ligi ina mtindo wake wa kipekee na wachezaji wenye vipaji tofauti. Mbali na mpira wa miguu, ninapenda pia kutazama mpira wa kikapu, mchezo huu ni wa kasi, una pointi nyingi, na huwa na mabadiliko ya haraka ya matokeo.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Unanirahisishia kufunga simu haraka bila kuingiza nenosiri kila mara. Pia nauona huwa ni salama zaidi kwa sababu ni vigumu mtu mwingine kutumia alama za vidole vyangu bila ruhusa. Hata hivyo huwa naweka pia nenosiri au mchoro kama nje ya zaidi ya usalama endapo mfumo wa vidole utashindwa kufanya kazi.

Nina watia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwapa maneno ya kutia moyo. Hasa wanapo kutana na changamoto, huwa na wapongeza, wanapo fanya kazi vizuri ili wajisikie kudhaminiwa. Pia hujitahidi kushirikiana nao kuwasaidia pale inapo wezekana na kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa heshima. Hii hujenga hali ya kuwaminiana na hamasa chanya ndani ya timu.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunipa muonekano nadhifu na safi. Hasaa katika mazingira ya kazi au hafla rasmi. Kunyoa pia hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye kujiamini zaidi. Hata hivyo, wakati mwingine ndevu zinaweza kupendeza ikiwa zinatunzwa vizuri, lakini kwa ujumla ninahisi kunyoa kuna nifaa zaidi.

Ninaposheherekea siku yangu ya kuzaliwa, huwa najitahidi kuhifanya iwe ya furaha na ya kipeke pamoja na familia na marafiki. Kwanza huanza kwa kupokea salamu na pongezi kutoka kwa wapendwa na wenzangu, jambo linalonifanya ni nijiskie kudhaminiwa, baada ya hapo mara nyingi hufanyika sharehe ndogo ya kifamilia au mkusanyiko wa marafiki, ambapo tunashirikiana, chakula kizuri, keki na mziki unaopendeza. Pia hupenda kutoa zawadi ndogo kwa wengine au kushirikiana nao kwa michezo ili hali ya furaha iwe ya pamoja.

Shughuli zangu za wikendi huwa mchanganyiko wa kupumzika, kujifurahisha na kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Mara nyingi huanza kwa kulala kidogo au kufurahia kahawa ya asubuhi kwa utulivu. Baada ya hapo, hupenda kutembea au kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia yoga au mazoezi ya viwiko. Ili kuboresha afya na kuondoa msongo wa kazi wa wiki.

Ndiyo, naweza kusema mimi ni mtu wa ubunifu. yNapenda kujaribu njia mpia za kutatua matatizo, kupanga mawazo na kuwasilisha habari au maoni kwa njia tofauti. Ubunifu wangu unaweza kuonekana katika kazi, mazungumzo au hata kwenye shughuli za kila siku. Kama kupanga ratiba kwa ufanisi, kuunda suluhisho la tatizo fulani au kutumia zana mpya kufanya kazi kwa urahisi. Pia napenda kuchunguza na kujifunza mambo mapya kwani hii hunipa mtazamu wa kipekee na mbinu za ubunifu katika kila jambo ninalofanya.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za masaa mafupi kama mita miamoja na miambili. Mchezo huu hunivutia kwa sababu unaonyesha nguvu, kasi na nidhamu ya hali ya juu kwa muda mfupi sana. Sekunde chache tu zinaweza kuamua mshindi jambo linalo ufanya mchezo uwe kusisimua sana.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunifanya nijisike huru na mwenye furaha, na pia ni njia nzuri ya kuachilia msongo wa mawazo. Napenda hasa kucheza ngoma ninapokuwa na mziki, ninaoupenda. Iwe nipo peke yangu au nikiwa na marafiki. Mbali na burudani, kucheza ngoma pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuongeza nguvu na hemko chanya.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na hali ya amani. Mahali ambapo siipa kelele nyingi hunisaidia kufikiria vizuri, kupumzika na kujisikia huru. Pia napenda maeneo yenye mazingira ya asili kama miti, upepo safi au manzara mazuri kwa sababu hunipa faraja ya moyo na kunipunguzia msongo wa mawazo.

Napenda sanaa ya aina ya mchoro na uchoraji warangi kamili. Sanaa hii hunivutia kwa sababu inaweza kuwakilisha hisia, hadithi na mawazo kwanjia ya kuona. Napenda kuona michoro yenye uvumbuzi wa rangi, maelezo ya kina na mtindo wakipekee. Kwani hunipasu msukumo na kunifanya nijisikie fikra mpya. Pia napenda sanaa ya scalp turnup sanaa za kiutendaji.

Ninatazama video mtandaoni kwenye majukwaa maarufu ya video kama YouTube ambapo kuna chaguo nyingi za burudani, elimu na habari. Pia hupenda majukwaa ya mitandao ya kijamii kama TikTok au Instagram pale ninapopata video fupi za burudani au mitindo ya sasa. Kwa upande wa elimu, napenda pia majukwaa maalum ya kazi au maktaba ya video. Kama Khan Academy au TED Talks.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunivutia kwa sababu hunirahisishia kazi, huongeza ufanisi na hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya. Napenda kujaribu programu mpya, vifaa vipya au huduma za kidigitali ili kuona jinsi ninavyoweza kuboresha maisha ya kila siku. Pia kujaribu teknolojia hunisaidia kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa na kunifanya niwe mbunifu na mwenye uwelewa mpana wa maendeleo ya kiteknolojia.

Mandhari nzuri zaidi niliyona ni pale nilipokuwa kando ya bahari wakati wa machweo. Maji ya bluu yakiwa tulivu, jua likipu, ngua, taratibu, likiacha rangi ya dhahabu na waridi angani, na upepo safi ukipiga taratibu, kulinipa hisia ya amani, furaha na utulivu wa kipekee.

Chumba changu cha kulala ni kilicho safi cha utulivu na chenye mpangilio mzuri. Kuta zangu ziko katika rangi ya kupendeza na yenye utulivu. Jambo linalofanya nijisikie raha na amani nikijivua na kulala. Chumba kina kitanda kilicho nadhifu na cha starehe pamoja na shuka na moto na mto vinavyofaa. Ambavyo hutoa usingizi mzuri. Kuna pia kabati na rangi na rafu zenye mpangilio mzuri na vitabu mavazi na vitu muhimu.

Mwandishi ninaye mpenda ni Ken Walibora ambaye alikuwa mwandishi mashuhuri wa fasihi ya kiswahili kutoka Kenya. Nina mpenda kwa sababu aliandika vitabo venye ujumbe wa kipekee, hadithi zenye mvuto na hisia zinazo guza moyo wa msomaji. Kazi zake kama riwaya maarufu siku njema, kidaga kimemwozea na ndoto ya Amerika, zinaonyesha changamoto za kijamii maisha ya kawaida ya watu na ndoto za binadamu. Jambo linalofanya kazi zake kuwa za maana na zinazo fundisha.

Majira ninayo upenda zaidi ni majira ya baridi kiasi. Napenda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa hua ya utulivu na yenye kupendeza. Sio joto kali wala baridi kupita kiasi. Majira haya hunirahisisha kufanya shugli za kila siku bila kuchoka sana. Pia napenda majira haya kwa sababu ni rahisi kupumzika na kufanya kazi kwa utulivu, kulala vizuri, usiku na hata kuvaa nguo kwa starehe. Kwa ujumla, majira ninayo upenda ni yale yanayo nipa faraja amani na mazingira mazuri ya kuishi na kufanya shugli zangu.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali wa kando ya mboga za majani kama sukuma wiki, michicha au kunde, pamoja na nyama kama samaki au nyama ya ng'ombe. Napenda kwa sababu ni chakula cha kushibisha, chenye ladha nzuri na kinachonipa nguvu kwa shugli za kila siku. Pia napenda vitumbua chips za kienyeji na wali wa nazi mara nyingine kwani vinatoa ladha ya kipekee ya kitamaduni na furaha ya kula pamoja na familia au marafiki.

Ndiyo. Napenda kusikiliza redio. Redio hunipa mchanganyiko mzuri wa mziki, habari na vipindi vya mazungumzo. Hasa nikiwa safarini au nikifanya kazi za nyumbani. Napenda redio kwa sababu inanifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii na pia hunipa taarifa kwa wakati bila kuhitaji kuangalia skrini.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Nilifuga kuku wadogo na paka jambo ambalo lilinifundisha umuhimu wa kujali, nidhamu na ustahimilivu. Kupitia ufugaji huu, nilijifunza jinsi ya kula na kunyonyesha kuwapa chakula kwa wakati na kuangalia afya yao. Zahidi ya hapo kufunga mnyama kunanifundisha pia dhamani ya uzalishaji, urafiki wa wanyama na mshikamano na familia pale tunaposhirikiana kulea wanyama.

Inapendelea mazingira ya kazi kuwa ya utulivu, yenye mpangilio na yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Mazingira kama haya husaidia kuzingatia kazi bila usumbufu, kushirikiana kwa urahisi na kuongea ufanisi. Pia napendelea pale ambapo teknolojia na zana za kazi zinapatikana kwa urahisi na ambapo kuna motisha na heshima kwa kila mfanyakazi. Mazingira ya kazi ninayopenda pia ni yale yanayohimiza ubunifu maoni ya kila mtu na mshikamano wa timu.

Ndiyo. Napenda kupiga chombo cha mziki. Kupiga chombo hunipa nafasi ya kujieleza, kihisia, kupumzika na kufurahia mziki kwa undani zaidi. Napenda hasa vyombo kama gitaa au kinanda. Kwa sababu vinaweza kuchezwa kwa mitindo, tofauti na vinaendana na aina nyingi za mziki. Kupiga chombo pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa furaha ya kipekee.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Ingawa zote ni muhimu kuandika hunipa nafasi ya kujifikiria kwa kina, kupanga mawazo na kueleza hisia au maoni kwa usahihi. Pia huweka kumbukumbu ya mawazo yangu ambayo naweza kurejelea baadae. Jambo ambalo kuongea hunifanya kwa urahisi. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu, hasa pale ni napo hitaji kuwasiliana kwa haraka, kuelewa mtazamo au kushirikiana na wengine kwa ujumla na penda kuandika kwa sababu kuniruhusu kueleza mambo kwa utulivu kwa kina na kwa umakini mkubwa.

Ndio, napenda maua, maua hunivutia kwa uzuri wao, rangi tofauti na harufu nzuri, na hunifanya nijisikie utulivu na furaha. Pia napenda maua kwa sababu huleta uhai na mvuto katika mazingira. Iwe ni nyumbani, ofisini au bustanini. Kwa ujumla, maua hunipa hisia za amani, uzuri wa asili na faraja ya moyo.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala. Ninapenda kwa sababu ni mahali pa utulivu na kustarehesha. Ambapo ninaweza kupumzika baada ya siku ndefu. Chumba hiki kina kitanda cha starehe, taa ya mwanga wa kati na mpangilio safi wa vitu vyote. Jambo linaloongeza hisia ya amani na faraja.

Napenda zaidi kutazama michezo, ingawa kucheza pia ni burudani nzuri. Kutazama michezo kunanipa furaha, msisimuko na motisha hasa ninapo fuatilia wachezaji na timu ninazo wapenda. Pia hunifundisha mbinu za kucheza mshikamano wa timu na jinsi ya kushugulikia ushindi na kupoteza. Hata hivyo kucheza pia hufurahisha na kunasaidia kufanya mazoezi lakini kutazama ndicho ninachopenda zaidi.

Mafunzo ni ninayo penda kupata kazini ni yale yanayo husiana na uongozi, mawasiliano bora na usimamizi wa miradi. Mafunzo haya yange nisaidia kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi, kupanga kazi vizuri na kufanikisha malengo ya timu kwa wakati. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia mpia programu za kompyuta na binu za ubunifu.

Napenda wanyama ambao ni rafiki wa binadamu na wakiwa na tabia za kupendeza kama mbwa, paka na ndege wadogo wa rangi. Wanyama hawa huni saidia kupumzika kupata furaha na kujisikia umelindwa. Zaidi ya hayo, napenda wanyama wa asili kama ndege, samaki na wanyama wa porini. Hasa pale ninapo kuwa na nafasi ya kuangalia uzuri wa tabia zao na manzari wanayo ishi.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua mda wa kutafakari na kupanga malengo madogo ya siku. Hii inaweza kuwa ni kuandika orotha ya kazi muhimu kupanga ratiba au kuamua jambo moja la kujifunza au kuboresha. Pia ni wazo nzuri kuchukua mda wa kupumzika kufanya mazoezi madogo au kufurahia jambo ndogo linalo kupendeza kwani husaidia kuongeza nishati na motisho ya siku nzima.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na umakini mkubwa. Kwanza, husikiliza kwa makini kile mteja anachosema ili kuelewa mahitaji yake au tatizo alilo nalo. Hii husaidia kuhakikisha kuwa msaada au huduma ninayotoa unakithi matarajio yao. Baada ya hapo, hutoa maelezo ya wazi, suluhisho nzuri na msaada wa haraka kadri ya uwezo. Ikiwa tatizo ni gumu kujaribu kushirikiana na wenzangu au kutafuta mbinu bora za kusaidia mteja.

Kinacho nipa motisha kazini ni kutimiza malengo, kuona matokeo ya kazi yangu na kushirikiana na wenzangu kwa mafanikio. Napenda kuona kwamba juhudi ninazoweka hazipotei, bali zinapelekea mafanikio yatimu au miradi muhimu jambo linaloongeza ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa maisha ya zamani, tamaduni na maamuzi yaliyo unda jamii za leo. Kupitia historia, ninajifunza pia makosa na mafanikio ya watu wakale. Jambo linalo nisaidia kufanya maamuzi bora sasa na badae. Zaidi ya hapo, historia hunipa mtazamo mpana wa dunia, kunifanya niheshimu tamaduni tofauti na kuniongezea marifa kwa ujumla, kujifunza ki historia ni njia nzuri ya kujenga ufahamu, busara na utambulisho wa jamii.

Ndio, nimewahi kufanya yoga na ni uzoefu wa kipekee sana wa mwili na akili. Yoga ilinisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu za mwili na kuboresha uratibu wa viungo. Kila kikao kilikuwa kinaanza kwa kupumzika na mazoezi ya kupumua kwa utulivu, kisha kuendelea na mfululizo wa mazoezi ya mwili. Yanayolenga kuboresha nguvu, usawa na mwili na unyumbulivu. Zaidi ya hayo, yoga ilinifundisha uvumilivu, nidhamu na umakini wa hali ya sasa. Nilijifunza pia kuwa kila hali ya mwili na akili inaathiri nyingine. Hivo, yoga hutoa fursa ya kushugulikia mwili na akili kwa wakati mmoja. Mwisho wa kikao hutumika kupumzika kabisa na mara nyingi nilihisi amani, upole wa akili na nguvu mpya za kuendelea na shughli za kila siku. Kwa ujumla, kufanya yoga sio tu mazoezi ya mwili bali ni njia ya kujifunza kutunza afya ya akili, mwili kupata mtazamo chanya wa maisha.

Harufu ninayo penda sana ni harufu ya kirafu ya asili, mauwa na jua la asubuhi. Napenda harufu za mauwa kama lavenda, waridi au jazmini. Kwa sababu zinanipa hisia za utulivu, amani na furaha kilamara. Ninapoanza harufu kama hii, ninahisi kama nimepumzika na asili yangu inazijazwa na hisia nzuri. Pia napenda harufu ya chakula kilicho pikwa nyumbani kama karanga zilizo, kangwa, chapati mpya au wali wanazi kwa sababu harufu hizi zinaleta kumbukumbu nzuri za familia, ushirikiano na wakati wa furaha nyumbani. Zaidi ya hayo, harufu ya jua la asubui na hewa safi baada ya mvua inanifanya nijisikie umejanguvu na furaha ya kuanza siku. Kwa jumla, harufu ninayo penda nizile zinazo weza kuamsha hisiya chanya, kutia amani moyo na kuniletea kumbukumbu nzuri za furaha na utulivu.

Likizo yangu ya ndoto ni ile inayo nipeleka mahali tulivu lenye manzari ya asili na utamaduni wa kipeke. Ningependa kutembelea pwani yenye mchanga mweupe na maji ya bluu. Ambapo ninaweza kupumzika, kusikiliza sauti ya mawimbi na kufurahia machweo ya jua bila msongo wa mawazo. Mahali kama Zanzibar au Maldivas yangekua kamili kwa likizo hiyo. Katika likizo hiyo, ningependa pia kutembelea maeneo ya kihistoria, kujifunza kuhusu tamatuni za wenyeji, kuonja vyakula vya jadi na kushiriki shugli za kitamaduni. Safari za, matembezi ya asili, kuogelea baharini na kupiga picha za manzari nzuri zingekua sehemu muhimu ya ratiba yangu. Zaidi ya yote likizo yangu ya ndoto ingekuwa wakati wa kupumzika, kiakili na kimwili, kutafakari maisha na kutumia muda mzuri na familia au marafiki wa karibu. Kwa jumla, ni likizo inayo changanya utulivu, burudani, kujifunza na furaha ya kweli.

Napenda kutumia GPS zaidi ya ramani ya karatasi. Ingawa zote zina faida zake. GPS ni rahisi, ya haraka na husaidia kupata uelewa wa moja kwa moja kwa mahali ulipo. Njia za njia za kufuata na umbali hadi unakoenda kwa kutumia GPS. Unaweza pia kuona mbinu mbadala msongamano wa barabara na hatari zinazoweza kutokea. Jambo linalofanya safari kuwa rahisi na salama zaidi. Zaidi ya hapo, GPS hutoa maelezo ya hatua kwa hatua kwa wakati halisi. Jambo ambalo linapunguza hofu za kupotea au kuchukua njia isio sahihi. Hata unapokuwa katika maeneo mapya au miji isiyojulikana. GPS hufanya uwe huru, una uhakika na una uwezo wa kupanga ratiba zako bila usumbufu. Hata hivyo, napenda pia ramani ya karatasi wakati mwingine. Hasa pale ninapofanya safari ya nje ya jiji au kutembea maeneo ya mbali. Ramani husaidia kuelewa muktadha wa eneo kwa jumla, historia ya njia na manthari ya jiografia. Jampo ambalo GPS mara nyingine haiwezi kuonyesha kikamilifu. Kwa jumla, napendelea GPS kwa sababu inarahisishia usafiri, hutoa uelewa wa haraka na sahihi na hufanya safari kuwa salama na yenye mpangilio. Lakini pia ninathamini ramani kwa uwezo wake wa kuona eneo kwa mtazamo mpana.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video na ni burudani ambayo huchangia si tu kufurahia muda, bali pia kuendeleza ujuzi wa akili na mbinu za kushugulikia changamoto. Napenda michezo ambayo yanahitaji mikakati kufikiria haraka na kutumia akili kikamilifu. Kama michezo ya mpira wa miguu ya video, michezo ya mapigano ya timu au hata michezo ya kutatua mafumbo. Michezo hii hunisaidia kukuza umakini, uaminifu wa haraka na mpangilio wa kufikiria. Unaoweza pia kutumia katika maisha halisi. Zaidi ya hapo, michezo ya video pia ni njia ya kuunganisha na marafiki wakati wa kucheza michezo ya mtandaoni. Unaweza kushirikiana na watu wengine, kujenga ushirikiano, kushindana kwa heshima na kuimarisha urafiki. Hii ni burudani inayojumuisha hisia za ushindani na furaha ya kushirikiana. Pia napenda michezo ya video kwa sababu inahimiza uvumbuzi na ubunifu. Mara nyingi napaswa kutumia ubunifu katika kutatua changamoto kupanga mikakati au kubuni njia mpya za kufanikisha malengo ya mchezo. Hii ni tofauti na burudani nyingine kwani hufanya akili ikae hai na ifikirie kwa kina. Hata hivyo, nacheza michezo ya video kwa kiasi kinachofaa kuhakikisha kuwa haiathiri muda wangu wa kazi, masomo au afya ya mwili. Kwa jumla, michezo ya video ni njia ya furaha kuendeleza akili kushirikiana na wengine na kujifunza mbinu za kushugulikia changamoto. Ni burudani yenye manufaa zaidi ikiwa inachezwa kwa nidhamu na mpangilio mzuri.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na hunipa chaguo kubwa la bidhaa bila ya kuondoka nyumbani. Kupitia ununuzi mtandaoni, ninaweza kulinganisha bei kusoma maelezo ya bidhaa na kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi wa kununua. Jambo linaloongeza uhakika na kuchangia bidhaa bora. Zaidi ya hapo, kununua mtandaoni huniwezesha kupata bidhaa ambazo zinaweza kuwa ngumu kupatikana katika maduka ya karibu. Kama bidhaa za kimataifa vifaa maalum au mavazi ya kipekee. Pia hutoa urahisi wa malipo kwa njia ya mtandao kuokoa muda na kupunguza msongamano wa safari ya kuenda dukani. Hata hivyo napendelea pia kuwa makini kuchagua maduka yanayojulikana, kuangalia usalama wa malipo na kusoma maoni ya wateja ili kuepuka matatizo. Kwa ujumla, kununua vitu mtandaoni ni njia rahisi yenye ufanisi na ya kisasa ya kupata mahitaji yangu huku nikihakikisha usalama na ubora wa bidhaa.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali, lakini hasa vitabu vinavyochanganya burudani, elimu na ujifunzaji wa maisha. Moja ya aina ninayopenda ni fasihi ya hadithi na riwaya. Ambapo ninaweza kujifunza kuhusu utamaduni, historia na maisha ya watu tofauti. Vitabu hivi huniwezesha kuingia katika ulimwengu mwingine kushugulikia hisia za wahusika na kupata mtazamo wa kipekee wa maisha. Zaidi ya hapo napenda pia vitabu vya elimu na maarifa kama vile, sayansi, teknolojia na uongozi. Vitabu hivi huniwezesha kupanua uelewa wangu kuboresha study za kazi na kuchagua maarifa bora katika maisha ya kila siku. Napenda kuona jinsi wanasayansi, viongozi au wajasiriamali wanavyoshugulikia na changamoto zao na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Pia ninapenda vitabu vya maendeleo binafsi na motisha kwani vinanipa msukumo wa kuboresha tabia nidhamu na njia ya kufanikisha malengo yangu. Vitabu hivi hufundisha ushirikiano, uvumilivu na mbinu za kufanikisha malengo, jambo linalonisaidia kuwa mtu bora zaidi katika kila eneo la maisha. Kwa ujumla, napenda kusoma vitabu vinavyoweza kuchangia burudani, elimu na ukuwaji wa akili na hisia. Kusoma kunanipa nafasi ya kutafakari, kufurahia lugha na hadithi na kuongeza ufahamu wa dunia na maisha ya watu wengine. Jambo linalonifanya niwe na maarifa zaidi na mtazamo mpana wa maisha.

Mchezo wangu ninao upenda katika olimpiki ni mbio za umbali, mrefu, hasa marathon na mbio za mita, elfu tano au elfu kumi. Napenda mchezo huu kwa sababu unahimiza uvumilivu ni dhamu na nguvu za mwili pamoja na akili. Kuangalia wanariadha wakikabiliana na changamoto hizi kubwa kuna nipa msukumo wa kuona kwa bidii na uvumilivu. Mafanikio yanawezekana hata pale changamoto zinapo kuwa kubwa. Zaidi ya hapo, mchezo huu wa mbio unanikumbusha umuhimu wa kujipanga, kupanga mikakati na kudumisha kasi bora bila kuchoka mapema. Wakati riadha anakimbia kwa umbali mrefu, huchanganya mbinu za kiasili, nguvu za mwili na akili ya kuhesabu muda na guvu ili ufanikisha ushindi. Kuangalia hili, hufundisha pia ushirikiano na heshima kwa wenzetu, kwani wanariadha wote wanashiriki na kuthubutu kufanikisha malengo yao. Pia napenda jinsi olimpiki zinavyo kusanya mataifa yote duniani na kuona riadha wa kishindana sio tu kwa ushindi, bali pia kwa heshima, mashindano ya haki na kuonyesha uwezo wa binadamu. Kuangalia mchezo huu ufanya niwe na msisimuko, furaha na msukumo wa kufanikisha malengo yangu binafsi, huku nikijifunza uvumilivu na nidhamu. Kwa jumla, mchezo wa mbio za umbali mtrefu katika olimpiki, unanifundisha masomo ya maisha, unachangia msukumo na unanifanya nijisikie furaha na heshima kwa juhudi na nguvu za wana riadha ni, mchezo ambawo si tu burudani, bali pia chanzo cha motisha, kujifunza na kuthamini mafanikio ya bidii.

Kwanza, ninapoanza kazi hufanya maandalizi ya awali ili kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa ufanisi. Huchunguza ratiba ya siku majukumu muhimu na muda unaopatikana kwa kila kazi. Ili niwe na mpangilio wa kufanya kazi bila kuchanganyikiwa. Hii ni hatua muhimu kwani inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio. Baada ya kupanga ratiba kufanya ukaguzi wa vifaa nyaraka au zana zinazohitajika kwa mfano kama ni kazi ya ofisini, huangalia kompyuta, faili, barua pepe na programu zinazohitajika. Kama ni kazi ya mwili, huhakikisha vifaa vyote vipo na viko salama kwa matumizi, hii inarahisisha kazi ya kuepuka kuchelewa au usumbufu wakati wa kazi. Kisha, huchukua muda kwa kupumzika kidogo na kutafakari lengo la siku. Ambapo ni najiweka kiakili na kujiandaa kwa changamoto zinazoweza kutokea. Hii hufanya nifanye kazi kwa utulivu, umakini na nidhamu na kunisaidia kudumisha kiwango cha juu cha ubora katika kila jambo ninalo faulu. Mara moja baada ya maandalizi haya ni huanza kwenye kazi yenye kwa kuzingatia kipaumbele, kushughulikia mambo kwa ufanisi na kuhakikisha mawasiliano, bora na wenzangu. Kwa jumla, jinsi ninavyoanza kazi huchangia utulivu, mpangilio, ufanisi na motisho ya kufanikisha majukumu yote ya siku kwa kiwango bora.